Kushirikiana na timu ni jambo muhimu sana kwa mafanikio ya kila shirika au kikundi chochote. Kama mimi, ninaakikisha kwamba naungana na timu yangu kwa kuonyesha ushirikiano wa dhati, kueshimu mawazo ya wengine na kuzingatia malengo ya pamoja. Kupitia ushirikiano uu, ninaakikisha kwamba nachangia kwa bidii, nikisikiliza kwa makini maoni na ushauri wa wanachama wengine, na pia nikitoa msaada pale panapohitajika ili kufanikisha majukumu yetu kwa ufanisi. Pia, ninaakikisha kuwa na mawasiliano wazi na timu nikieleza umuimu wa kua na maelez wano na kuondoa migogoro isio ya lazima kwa kuwa na mazungumzo ya wazi na ya kujenga. Kushirikiana na timu kunaitaji uvumilivu kuwa na nia ya kujifunza kutoka kwa wengine na pia kuwa na malengo ya pamoja yanayowafanya kila moja ajitahidi kwa pamoja. Kwa kufanya hivi, tunaweza kufanikisha malengo yetu kwa haraka. Na kwa ubora huku tukijenga mazingira ya kazi yanayo chochea, ubunifu na ufanisi zaidi Stop recording.

Ninaposherekea mafanikio ya timu huwa najitahidi kufanya hivyo kwa njia ya shukrani na sherehe ya pamoja kwanza hujivunia mafanikio haya kwa kuonyesha kuthamini juhudi na mchango wa kila mmoja. Kwa kushukuru kila mchezaji au mshiriki kwa kazi yao ngumu na bidii walionyesha. Uandaa mazingira ya furaha na umoja kwa mfano kwa kupanga sherehe ndogo au mikutano ya shukrani ambapo tunaweza kusherekea kwa pamoja na kujadili mafanikio tuliyoyapata. Pia kuwa natumaini nafasi hiyo kuhimiza na kuhamasisha timu yangu kuendelea na juhudi zaidi kwa kuonyesha kuwa mafanikio haya ni matokeo ya ushirikiano na umoja wa kila mmoja. Mara nyingi uongeza sherehe na zawadi ndogo kama ishara ya kuthamini na kuhamasisha umoyo wa ushindani wa kiroho na kujivunia mafanikio tuliyoyapata kama timu. Kwa kufanya hivyo naona kuwa mafanikio haya yanakua zaidi ya matokeo ya kazi. Bali yanakuwa chachu ya kujenga mazingira mazuri ya ushirikiano na maendeleo ya pamoja.

Ninapoweka nenosiri huwa nakumbatia njia ya kuwa makini na kuhakikisha kuwa neno hilo linafichwa vizuri ili isije kugunduliwa na wengine wasio husika. Kwanza, ujifunza kuchagua neno ambalo ni la kipekee na si rahisi kulitabiriwa na watu wengine. Kwa mfano, kutumia mchango mchanganyiko kwa herufi kubwa na ndogo nambari au alama maalumu ili kuongeza usalama wa neno hilo. Pia, huwa sipangi neno hilo kwa njia rahisi au la kawaida, bali najaribu kulifanya liwe ngumu kuelewa au kulitabiriwa na wengine. Pamoja, mara nyingi huwa naandika neno hilo mahali salama. Kama kwenye kifaa changu cha kujifunzia au kwenye hati niliyoweka mahali pa salama na si rahisi kufikiwa na watu wengine. Vile vile huwa naepuka kutumia neno moja mara kwa mara ili kuepuka kubainiwa kwa urahisi na badala yake hujifunza kubadilisha neno kulingana na mazingira au hali kwa ujumla ni muhimu kuwa makini kutumia mbinu za usalama na kuhakikisha kuwa nenosiri linabaki kwa la faraga kwa manufaa yangu na usalama wangu binafsi.